Malengo niliyonayo kwa kazi yangu ni kujenga maendeleo ya muda mrefu, si mafanikio ya haraka tu, kukuza ujuzi na maarifa yangu, kufanya kazi kwa bora na uaminifu, kuchangia mafanikio ya timu au taasisi, kupata ukuaji wa kitaaluma, kudumisha uwiano na kazi na maisha binafsi.

Napendelea kuwasiliana na wafanyakazi wenzangu kwa uwazi na heshima hii ni baadhi ya njia ninazozitumia. Mazungumzo ya uso kwa uso, barua pepe au ujumbe rasmi, mikutano ya timu, kusikiliza kwa makini, kubadilishana mawazo.